Ndio, ninapenda asali. Napenda asali kwa sababu asali ni tamu ya asili. Ina ladha laini na pia ina faida kiafya. Asali hunipa hisia ya urahisi na ukaribu na maumbile. Na naipenda zaidi inapochanganywa na chai au ikitumiwa kama tiba ya asili.

Sivipendi sana kuvaa vipuli, lakini sina tatizo navyo. Naona ni mapambo mazuri yanayoweza kuongeza mvuto kulingana na mtindo na mazingira. Lakini binafsi napendelea mwonekano rahisi na wa kawaida zaidi.

Ninalinda faraga yangu mitandaoni kwa kuwa makini na tarifa ni nazo shiriki. Sielezi tarifa binafsi bila sababu ya msingi. Hutumia nyuila imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali na kubadilisha nyuila mara kwa mara. Pia huwa makini na tuvuti au programu ni nazo zitumia na hakikisha zinaaminika kabla ya kujiunga au kutoa tarifa zangu. Zaidi ya hilo, ujiepusha kubofya viungo visivyo eleweka na uangalia mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami ili kuthibiti nani anaweza kuona tarifa zangu. Kwangu, kulinda faraga ni swala la nidhamu na uelewa hatari zilizopo mitandaoni.

Napenda kuhusu shirika langu lengo lake na namna linavyo thamini ushirikiano na ubora. Inanivutia kuona watu wakifanya kazi kwa malengo ya pamoja wakisaidiana na kujifunza kila siku. Pia napenda mazingira ya nayotua na fasi ya kukua, kutuwa mawazo na kuboresha kile na tunacho fanya. Kwangu chirika zuri situ kuhusu kazi, bali ni kuhusu thamani, watu na mchango, chanya unayoletwa kwa na wengine.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa habari, buridani na muziki kwa wakati mmoja. Na mara nyingi, hunifanya nijisikie nimeunganishwa na kinachoendelea karibu nami. Napenda hasa vipindi vya mazungumzo na muziki kwa sababu hunipa hisia ya ukaribu na sauti halisi za watu.

Napenda wanyama watulivu na wa urafiki. Hasa awale wanao onyesha ukaribu na binadamu. Napendezwa na wanyama wanao weza kuleta faraja, ulinzi au urafiki. Kwa sababu hunifanya ni jisikie nimeunganishwa na maumbili. Pia napenda wanyama wanao julikana kwa uaminifu na tabia za kujifunza. Kwani uonyesha akili na isia kwa namna inayogusa moyo.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda ni Lionel. Messi. Na mkubali kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee. Unyenyekevu wake na namna anavyo cheza kwa akili zaidi kuliko nguvu. Messi anonyesha kuwa nidhamu. Bidii na upendo wa kweli kwa mchezo vinaweza kumfanya mtu afikie mafanikio makubwa bila kelele nyingi. Kumtazama akicheza hunipa msukumo na kunikumbusha thamani ya kufanya jambo kwa ubora na moyo wote.

Ndio napenda kwenda pwani. Pwani hunipa utulivu wa akili hewa safi na nafasi ya kupumzika mbali na pilka pilka za kila siku. Kusikia mawimbi, kutembea kwenye mchanga na kutazama bahari hunifanya nijisikie huru na kurejesha nguvu mpya.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Naitumia kupanga na kutekeleza majukumu kuandika na kutafuta taarifa na kuasiliana na wengine. Pia, huitumia kuongeza maarifa yangu kupitia kusoma. Kujifunza ujuzi mpya na kufanya utafiti. Kwa jumla, kompyuta ni chombo cha muhimu. Kinacho nisaidia kufanya mambo kwa ufanisi. Kukuza uwezo wangu na kuendana na maitaji ya kazi na maisha ya kila siku.